Sherehe ninayoipenda zaidi ni krismasi. Ninapenda sherehe hii kwasababu huleta furaha, upendo na mshikamano wakifamilia. Ni wakati ambao watu hukutana na familia zao, marafiki, kushirikiana chakula na kupeana zawadi kama ishara ya upendo na kuthaminiana. Pia, krismasi hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita, kushukuru kwa mafanikio niliopata, na kujifunza kutokana na changamoto haya mazingira ya sherehe, nyimbo ya krismasi na mapambo hunifanya nijisikie mwenye amani na matumaini mapya Kwa ujumla, napenda krismasi kwasababu inaunganisha watu, inaleta furaha ya pamoja na huniwezesha kuthamini maisha na mahusiano Jambo linalofanya iwe sherehe ya kipekee kwangu.

Ndio, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kufurahia mziki. Kucheza ngoma hunifanya ni jisikie huru na mwenye furaha na pia hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo baada ya kazi au shughuli za kila siku. Pia, kucheza ngoma ni mazoezi mazuri ya mwili kwa sababu hufanya kazi misuli mbalimbali, huongeza nguvu na kuboresha afya kwa ujumla. Wakati mwingine, napenda kucheza pekee yangu au na marafiki. Na hii huongeza burudani na mshikamano kwa jumla na penda kucheza ngoma kwa sababu inaleta furaha, afya na utulivu wa mawazo na nishuguli ninayo ifurahia na ningeipendekeza kwa mtu yeyote.

Sefu wa kushangaza nilio wai kupata ni wakati nilipofanikiwa jambo nililodhani ni ngumu sana au haliwezekani kwangu. Ilikuwa ni kipindi ambacho nilikuwa na changamoto nyingi nikiwa na shaka juu ya uwezo wangu. Lakini niliamua kuendelea kujitahidi bila kukata tamaa. Nilijipanga, nikajifunza kutokana na makosa na nikaendelea kusonga mbele hatua kwa hatua. Kilicho nishangaza zaidi, nipale nilipofikia lengo hilo na kugundua kuwa uwezo wa mtu ni mkubwa kuliko anavyodhani. Mradi awe na nidhamu, subira na imani binafsi. Uzoefu huu ulinifundisha kuwa changamoto si mwisho wa safari. Bali, ni sehemu ya kujifunza na kukua. Kwa ujumla, uzoefu huo wa kushangaza ulinipa kujiamini zaidi, mtazamo chanya wa maisha na hamasa ya kukabiliana na changamoto mpya bila hofu. Ni uzoefu ninao uenzi sana kwa sababu ulinibadilisha fikra na kunifanya niamini zaidi uwezo wangu.

Laendana na mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na utayari wa kujifunza. Kwanza, kabisa, jitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na malengo yanayo kusudiwa, kufikiwa. Hii, unisaidia kupunguza hofu au wasiwasi. Na, hunipa picha halisi ya kwa nini mabadiliko ni muhimu kwa maendeleo ya kazi au kampuni. Pili, ujifunza ujuzi mpya na mbinu mpya zinazo hitajika ili kuendana na mabadiliko hayo. Niko tayari kuuliza maswali, kushirikiana na wenzangu na kupokea ushauri pale inapo hitajika. Kwa kufanya hivyo, ninajenga uwezo wa kubadilika haraka na kuendelea kufanya kazi kwa ufanizi. Kwa ujumla, nashambulia mabadiliko kazini kwa kuyaelewa, kuyakubali na kuyatumia kama fursa ya kujifunza na kukua.Badala ya kuyaona kama kikwazo. Hii unisaidia kubaki imara na mwenye mchango, chanya katika mazingira ya kazi.

Mihezo ni nayo ipenda zaidi ni rugbi na mpira wa miguu. Napenda rugby kwa sababu ni mchezo unawahitaji nguvu, nidhamu, ushirikiano wa timu na moyo wa kupambana. Rugby unifundisha umuhimu wa kufanya kazi kama timu, kuhishimiana na kusimama imara, hata ni unapo kutana na changamoto kubwa. Pia napenda kasi na ushindano uliopo kwenye mchezo huu. Kwani unipa msisimuko na hamasa kwa upande wa mpira wa miguu na upenda kwa sababu ni mchezo unaoeleweka na kupendwa na watu wenge duniani. Mpira wa migu unaburudani, ubunifu na mbinu nyingi na kila mechi huwa na hadithi yake. Napenda jinsi unavyeweza kuleta watu pamoja, kunganisha jamii na kuleta furaha ata kwa dakika tisini tu za mchezo. Kwa ujumla, napenda rugby na soka kwa sababu hunifundisha mshikamano nidhamu na kupenda ushindani wa haki. Huku pia vikileta burudani, afya ya mwili na furaha ya moyo. Michezo hii ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Endelea zaidi kusimamiwa na pia kushiriki katika kusimamia kulingana na mazingira na jukumu nililo nalo. Napenda kusimamiwa kwa sababu hunisaidia kupata mwelekeo, ushauri na mrejesho unaonisaidia kuboresha utendaji wangu kazini. Kupokea uongozi mzuri hunifanya nijifunze kukuwa kitaaluma na kuepuka makosa yasiyo ya lazima. Wakati huo huo, napenda kushiriki katika kusimamia wengine kwa sababu inanipa nafasi ya kutoa mchango, kuhamasisha na kusaidia watu kufikia malengo yao. Kusimamia, hunifundisha uwajibikaji, mawasiliano bora na kufanya maamuzi kwa manufaa ya timu nzima. Kwa ujumla, ninaamini katika uongozi wa ushirikiano ambapo mtu anajifunza kusimamiwa vizuri na pia anapopata nafasi, anasimamia kwa hekima na heshima. Hii hujenga mazingira bora ya kazi na mafanikio ya pamoja kazini.

Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza na kuboresha maisha yangu ya kila siku. Teknolojia mpia hunirahisisha kazi kuokoa mda na hunipa njia bora za kutatua changamoto mbalimbali. Iwe ni kazini au katika maisha binafsi. Pia kujaribu teknolojia mpya hunifanya nibaki wazi kifikira na tayari kubadilika. Hasa katika dunia inayo badilika kwa kasi ya kiteknolojia. Ninapo jifunza kutumia mifumo au vifaa vipya huongeza ujuzi wangu na kunifanya nijisikie mwenye ushindani zaidi kazini. Kwa ujumla napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanipa maarifa mapya, inanirahisishia maisha na hunisaidia kukua binafsi na kitaaluma. Ni njia ya kujiendeleza na kuendana na mabadiliko ya dunia ya kisasa.

Napenda kupumzika na kufanya shughuli zinazo nifurahisha. Hii inaweza kuwa kutembea, kushirikiana na familia na marafiki, au burudani kama kusoma, kuangalia filamu, au kucheza michezo. Wikendi ni muda wangu wa kupumzika baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo. Hivyo napendelea kutumia muda huu kuondoa msongo wa mawazo na kujipatia nguvu mpya. Pili, mara nyingi napenda kupanga shughuli kidogo za kujifunza au kuboresha ujuzi wangu kama kufanya mazoezi au kupanga malengo ya wiki ijayo Hii husaidia kuendelea kuwa na nidhamu na mpangilio hata katika kipindi cha mapumziko. Kwa ujumla, wikendi ni natumia muda kupumzika, kufurahia burudani na kujiendeleza kimaisha ili kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu, motisha na mtazamo chanya.

Naanzisha mradi mpya wa kazi kwa mpangilio na utaratibu, wa hatua kwa hatua, ili kuhakikisha unafanikiwa kutoka mwanzo hadi mwisho. Kwanza, huanza kwa kuelewa lengo la mradi, ni nini kinatakiwa kufanikishwa na ni raslimali gani zinahitajika. Hii, husaidia kuwa na picha wazi ya mradi na kuhakikisha kila hatua ina maana. Pili, huandaa mpango wa kazi na ratiba nikigawa majukumu kwa timu au kwa nafsi yangu na kuhakikisha kila sehemu inafanywa kwa wakati kwa ufanisi Hii pia inahusisha kutambua changamoto zinazo weza kujitokeza na kupanga mbinu za kuzitatua mapema Zaidi ya hayo huanza mradi kwa kuzungumza na wenzangu au washikadau kupata mawazo na ushauri ili mradi uwe na nguvu zaidi Mara tu tukianzia ninahakikisha mawasiliano ya mara kwa mara na ufuatiliaji wa maendeleo ili kuboresha na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama kilivyo pangwa Kwa jumla, kuanzisha mradi mpya wa kazi kunahitaji uelewa na lengo, mpangilio, kushirikiana na ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha mradi unafanikiwa na kutoa matokeo chanya.

Kushiriki katika jamii yangu, kwa njia mbalimbali zinazolenga kusaidia na kuhimarisha mshikamano. Kwanza, kujitolea kushiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji au mtaa, usafi wa mazingira na matukio ya kijamii yanayolenga maendeleo ya pamoja. Kushiriki katika shughuli hizi, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kuchangia maendeleo yake. Pili, kujaribu kusaidia pale ninapoweza. Iwe ni kwa kutoa ushauri, maarifa au msaada mdogo kwa wale wanaouhitaji. Hii inaweza kuwa kusaidia vijana kwa kuwahamasisha au kushiriki katika shughuli za elimu na uhamasisaji kuhusu maswala muhimu kama afya na mazingira. Kwa ujumla, ninashiriki katika jamii yangu kwa kujitoa, kushirikiana na kuchangia kwa uwezo wangu kwa sababu ninamini maendeleo ya mtu moja yanaendana na maendeleo ya jamii nzima. Hii hunipa furaha na maana katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kuchora na kupaka rangi, kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kuonyesha ubunifu. Kuchora hunisaidia kutoa mawazo na hisia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzisema kwa maneno. Ninapochora au kupaka rangi na jiskia mtu livu na mwenye umakini zaidi. Pia kupaka rangi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie huru kisaikolojia. Ni shuguli inayo hitaji umakini na subira, hivyo hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Kwa ujumla, napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu, kuna nipa furaha, utulivu na nafasi ya kutumia ubunifu wangu na ni moja wapo ya shughuli ninazo furahia katika mda wangu waziada.

Hiyo niliyochukua kazini ni kufanikisha miradi muhimu iliyo kuwa na changamoto nyingi.Na kuhakikisha malengo yalitimika kwa wakati. Kwa mfano, nilifanikiwa kuandaa mpango mzuri wa kazi, kushirikisha timu kwa ufanisi na kuona matokeo chanya yanayo husiana na miradi hiyo. Jambo lililonipa furaha kubwa na motisha ya kuendelea. Pili, mafanikio haya yamenifundisha uvumilivu, nidhamu na umuhimu wa kushirikiana. Kwa sababu, hakuna mtu anayeweza kufanikisha kila kitu pekee yake. Kupitia mafanikio haya, nimejifunza jinsi ya kupanga kazi, kutatua changamoto na kushirikiana kwa ushirikiano mzuri na wenzangu. Kwa ujumla, mafanikio niliyo yapata kazini ni matokewa ya bidii, mapangilio na mshikamano wa timu.Na yamenipa motisha kujituma zaidi na kuendelea kukua kitahalamu.

Natumia programu zinazorahisisha kazi na mawasiliano pamoja na zile zinazoongeza ufanisi wa kila siku Kwa mfano, kuendelea kutumia WhatsApp au Telegramu Kwa mawasiliano na wenzangu na familia na Google Drive au Microsoft OneDrive kuhifadhi na kuhi kuhakikisha faili zangu muhimu Zimewekwa vizuri.pili, napenda kutumia programu za kupanga kazi na kumbu kumbu kama ku kalenda ya Google au Trello ambazo husaidia kupanga majukumu kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa Zaidi ya hayo napenda kutumia programu za burudani kama YouTube au Spotify Kwa sababu huniwezesha kupumzika na kupata furaha wakati wa mapumziko nikisikiliza muziki ni nazozipenda Kwa ujumla, programu ninazotumia mara nyingi nizile zinazosaidia, mawasiliano, mpangilio wa kazi na burudani. Kwani zinanisaidia kuwa na ufanisi kudumisha utulivu wa akili na kufurahia muda wangu wa ziada.

Biashara bora zaidi ambaye ninamjua ni Jack ma, mwanzilishi wa Alibaba group. Moje wapo ya makampuni makubwa zaidi ya biashara mtandaoni duniani. Alibaba imebadili jinsi watu wanavyofanya biashara duniani na imekua mfano wa mafanikio makubwa katika sekta ya teknolojia na biashara ya mtandaoni. Jack ma alianza safari yake akiwa na ndoto ya kuunganisha biashara na watumiaji kupitia mtandao. Na licha ya kukumbana na changamoto nyingi mwanzoni alifanikiwa kufanya Alibaba kuwa kampuni yenye hadhi ya kimataifa jina lake linatambuliwa duniani kote kwa ujasiri wake wa kutoa mabadiliko makubwa katika biashara ya mtandao na kuhamasisha wajasirimali wengi kufuata ndoto zao. Kwa hivyo, Jack ma ni mfano mzuri wa mfanya biashara ambaye anaongoza kwa ubunifu. Ujasiri wa kuchukua hatari na uwezo wa kubadilisha sekta nzima ya biashara. Jambo linalomfanya awe mfanya biashara bora zaidi wa kuigwa duniani.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani na kitu hiki ni kikombe cha zawadi kutoka kwa familia yangu. Kikombe hiki kinathamani kubwa kwangu, si kwa kifedha tu. Bali, kwa sababu kinanikumbusha upendo, mshikamano wa kifamilia na kumbukumbu nzuri za furaha nilizoshirikiana na wapendwa wangu. Kuhakikisha kinahifadhiwa mahali salama kando na vitu vingine vinavyoweza kuharibu. Na mara nyingi uangalia kikombe hiki ili kurudisha kumbukumbu nzuri. Kitu hiki cha thamani unipa amani ya moyo, furaha na motisha kila ninapo ona au kukifahamu. Kwa jumla, kuhifadhi kitu hiki kinanifanya nidhamini familia yangu kumbukumbu zangu na thamani ya vitu vidogo vinavyoweza kuwa vya kipekee maishani.

Napiga picha mara chache lakini kwa makini hasa pale ninapokutana na tukio la muhimu, mandhari nzuri au kumbukumbu Ninazotaka kuhifadhi Sio kila wakati napiga picha bali napenda kuhakikisha kuwa kila picha ninayo piga ina maana, inakumbukwa na inafaa kuhifadhiwa pili napenda kupiga picha wakati wa sherehe, likizo au tukio la familia Kwani hizi ni kumbukumbu ambazo huwezi kurudisha tena Pia napiga picha za mandhari au asili mara nyingine kama vile jua likizama au mawingu ya kuvutia ili nijiburudishe na kurahisisha mtazamo wangu wa uzuri wa mazingira Kwa ujumla napiga picha kwa makini na kwa sababu maalum ili kuunda kumbukumbu nzuri kupata burudani na kushirikisha wengine matukio ya furaha au mandhari nzuri.

Kinachonifanya nifurahi sana ni wakati ninaona matokeo za ya juhudi zangu yakitimia, ama ni kazini, shule au maisha ya binafsi. Hii inaweza kuwa kufanikisha mradi, kupata mafanikio madogo au makubwa, au kuona familia na marafiki wakiwa na furaha. Kupata matokeo haya, kunanipa hisia ya kuridhika, amani na motisha ya kuendelea. Pili, pia furaha yangu huongezeka wakati nikiwa na watu wazuri karibu yangu. Kushirikiana nao, kucheka pamoja au kusaidia mtu kufanikisha jambo. Hii hunifanya nijiskie mwenye thamani na kushiriki katika furaha ya wengine. Kwa ujumla, ninapofurahi sana ni wakati juhudi, upendo na mshikamano vinaungana. Jambo linalo nipafuraha ya kweli na hufanya maisha yangu ya kila siku ikuwe yenye maana.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Nidhamu hunisaidia kufuata mpangilio wa kazi, kutimiza majukumu kwa wakati na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa ubora. Uvumilivu hunifanya ni shugulikie changamoto au matatizo bila kuchoka au kukata tamaa. Pili, uwezo wa kushirikiana na wengine ni nguvu kubwa kwangu. Kwa sababu, kazi ni mara nyingi mafanikio ya nategemea ushirikiano watimu. Ninapofanya kazi vizuri na wenzangu. Tunafanikisha malengo kwa urahisi zaidi na kwa matokeo bora. Zaidi ya hayo, ninanguvu ya kujifunza haraka na kubadilika kulingana na mabadiliko. Jambo linalo wezesha kuendelea kuwa na ufanisi hata katika mazingira mapya au changamoto zisizo tarajiwa. Kwa ujumla, nguvu zangu kazini ni nidhamu, uvumilivu, ushirikiano na uwezo wakubadilika na hizi ufanya niwe mfanya kazi wakuaminika na mwenye tija.

Mara nyingi, ninatazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa sababu ni jukwaa kubwa lenye aina mbali mbali za video zinazo faa burudani, elimu, a na ujuzi. Kwa mfano, napenda kuangalia mafunzo, video za motisha, michezo, au filamu fupi zinazo nipa burudani na elimu kwa wakati moja. Pili, mara nyingine napenda kutumia TikTok au Instagram kupata video fupi zinazo burudisha, kuelimisha au kutoa wazo la ubunifu. Video hizi hufanya nipumzike, nicheke na wakati mwingine nipate motisha ya kufanya jambo fulani. Kwa ujumla, ninatazama video mitandaoni kwa burudani, elimu na motisha na huwa napendelea kutumia majukwaa yanayo rahisisha kupata aina ya video ninayo hitaji kwa haraka na kwa urahisi.

Chakula cha jadi nachopenda ni ugali wa mahindi kwa kuku. Napenda mchanganyiko huu kwa sababu ni chakula chenye latha nzuri kinachonipa nguvu na kinaniridhisha tumbo. Ugali ni msingi mzuri wa chakula cha kawaida na ukichanganywa na kuku kilichopikwa vizuri uleta mlo kamili wenye protini na nishati ya kutosha kwa siku nzima. Pili, napenda chakula hiki kwa sababu ni chakula cha kitamaduni kinacho unganisha familia na marafiki. Mara nyingi, tunapokula pamoja kupiga mzungumazungumzo, kucheka na kushirikiana hadithi jambo linaloongeza mashumshikamano wa kijamii. Kwa jumla napenda ugali wa kuku kwa sababu ni chakula chenye latha, kinachonipa nguvu na uchangia furaha na mshikamano wa kifamilia ni mlo ambao siwezi kuacha kufurahia mara kwa mara.

Mafanikio ya binafsi ambayo yanaidhamini kazini ni kufanikisha miradi changamano na kuona matokeo yake yakienda kama nilivyopanga. Hii inajumuisha kupanga kazi kwa ufasaha kushirikiana na wenzangu na kuhakikisha kila sehemu ya mradi inakamilika kwa wakati. Pale ninapofanikisha hili, ninahisi kuridhika kujivunia juhudi zangu na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidiizaidi. Pili, mafanikio haya yamenifundisha uvumilivu, nidhamu na umuhimu wa ushirikiano kazini. Nilipojifunza jinsi ya kushugulikia changamoto na kufanya maamuzi bora, nimeweza kuongeza ufanisi wangu binafsi na wa timu. Kwa jumla, mafanikio binafsi ninayoidhamini kazini ni matokeo ya bidii, ndhamu na mshikamano wa timu na yamenisaidia kukua kitaaluma, kujijengea, kujiamini na kupata heshima kazini.

Zaidi ya yote, natumia simu yangu kwa mawasiliano. Hii ni pamoja na kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia programu kama WhatsApp au Telegramu ili kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Mawasiliano hunisaidia kubaki karibu na watu muhimu katika maisha yangu. Pia natumia simu yangu kwa kupata taarifa na kujifunza kama kusoma habari, kutazama video za elimu au kutafuta maarifa mapya mitandaoni. Simu hunirahisishia kupata taarifa kwa haraka na kujiendeleza binafsi. Kwa jumla natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kwa taarifa na kupanga shugli za kila siku. Kwa sababu hunifanya niwe na ufanisi, kuunganishwa na wengine na kusimamia muda wangu vizuri.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu, safi na penye utulivu wa mawazo. Maeneo ya aina hii, hunifanya nijisikie huru, kisaikolojia, nifikirie kwa utulivu na kupumzika bila msongamano, wa kelele au usumbufu. Pia, napenda kuwa mahali penye mazingira ya asili, kama palipo na miti, hewa safi, au mwanga wa asili. Kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya ndani. Kwa ujumla napenda kuwa mahali panapotoa utulivu, usalama na mazingira mazuri ambapo naweza kupumzika, kufanya kazi kwa umakini au kufurahia mda wangu kwa amani.

Matumizi ya plastiki, mimi hujaribu kutumia mbadala zinazo weza kutumika tena au bidhaa zisizo za plastiki kadri inavyowezekana kwamfano napendelea kutumia begi za kitamba badala ya begi za plastiki chupa za maji zinazo weza kujazwa na vikombe au vyombo vinavyoweza kusafishwa na kutumika tena Pili, hujaribu kutenga plastiki zinazo tumika maramoja na kuzitumia kwa uangalifu kama chupa za maji au masanduku ya chakula ili zisipote au zisiingie kwenye taka bila mpangilio. Mara nyingine pia hupenda kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira au kuelimisha wengine kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki. Kwa ujumla, kupunguza matumizi ya plastiki ni njia ya kuilinda dunia kutumia rasilimali kwa uangalifu na kuhamasisha wengine kufanya hivyo hivyo. Hukupia ni kihakikisha maisha yangu ya kila siku yanabaki rahisi na uendelevu.

Saidi ni kijani Kwa sababu inanikumbusha maenea ya asili, miti, mashamba na usafi wa mazingira kijani hunipa hisia za utulivu, amani na nguvu za kisaikolojia Kwani maranyingi linahusishwa na maisha, ukuwaji na ustawi. Napenda kuona rangi hii katika bustani, mashamba, miti, majini au mashuleni na hata kwenye mapambo manyumbani. Kuangalia rangi hii ya kijani, kunanifanya nijisikia mtulivu na kunanipa motisha ya kuendelea na shughuli zangu kwa umakini na furaha. Kwa jumla, rangi ya kijani ni chanzo cha amani, furaha na motisha na ninapenda kuzungukwa na hayo kadri inavyowezekana. Iwi, iwe kwenye mazingira, ya asili au maeneo ya karibu na ani.

Mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka ni disemba Napenda mwezi huu kwa sababu huleta furaha mshikamano wa kifamilia na likizo ni wakati ambapo watu hukutana na familia na marafiki kusherehekea mafanikio yao ya mwaka na kushiriki katika sherehe za furaha kama krismasi Pili disemba hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita kushukuru kwa mafanikio niliyopata na kupanga malengo mapya ya mwaka unaofuata. Mazingira ya sherehe, nyimbo na mapambo huniwezesha kujisikia mtulivu na kusherehekea maisha. Kwa jumla, napenda mwezi wa disemba kwa sababu unaunganisha furaha, familia na matumaini mapya. Na hunipa nguvu ya kuanza mwaka mpya kwa motisha na matumaini.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayonipa amani, furaha na utulivu wa akili. Kulima bustani kuna nifanya nijiskie karibu na asili, kuona mimea ikikuwa na maua yakiwaka rangi zao, kunanipa furaha kubwa na motishe ya kila siku. Pili kulima bustani ni njia nzuri ya kupata chakula safi na chenye afya kama mboga za majani, matunda au mimea ya viungo. Hii pia hunifundisha uvumilivu na nidhamu kwa sababu mimea inahitaji maji jua na utunzaji wa mera mara kwa amara kabla ya kukua vizuri. Kwa jumla, napenda kulima bustani kwa sababu kunanipa burudani, afya na hisia ya mafanikio wakati nikiangalia mimea yangu ikikuwa na kustawi na moja wapo ya shughuli ninazofurahia kufanya nyumbani.

Napendelea joto kuliko baridi kwa sababu hali ya joto unifanya nijisikie mtulivu, huru na nikiwa na nguvu za kufanya kazi au shuguli za kila siku. Katika joto, mara nyingi ni rahisi kuendesha shuguli za inje kama kutembea, kufanya mazoezi au kufanya kazi za bustani bila hisia za baridi zinazoweza kunikatizia. Pili, joto hunifanya nijisikie vizuri kihisia kwa sababu mwili unakuwa na joto na akili huwa na mtazamo chanya. Tofauti na baridi ambayo mara nyingine inaweza kunifanya nijisikie chovu au kutopenda shuguli. Kwa jumla, napendelea joto kwa sababu hunipa furaha, nishati na utulivu. Na kunanirahisishia kufanya kazi na kufurahia maisha ya kila siku bila vizuizi vya hali ya hewa baridi.

Napenda kutembea katika maeneo ya asili yenye utulivu kama bustani, misitu midogo au mtaa wenye miti na hewa safi. Kutembea katika maeneo haya kunanifanya nijisikia mtulivu kupumzika na kufurahia mandhali ya asili bila kelele au msongamano wa watu. Pili, napenda kutembea katika maeneo ya jirani au mutaa wa makazi, hasa wakati wasubui au jioni, kwa sababu huunda nafasi ya mazoezi kidogo, mawasiliano na majirani na kuna nisaidia kwanza au kumaliza siku kwa hisi nzuri. Kwa jumla, napenda kutembea katika maeneo tulivu, yenye hewa safi na mandhali ya kuvutia. Kwani kuna nipa furaha ya afya ya mwili na amani ya akili.

Ndiyo, napenda maua. Maua hunivutia kwa rangi zake nzuri, harufu nzuri na uzuri wa asili. Pia hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Hasaa nikiona bustani iliyojaa maua au nikiyapanda mwenyewe. Maua pia yana maana ya pendo, matumaini na uhai. Ndiyo maana napenda kuyaona kama njia ya kupamba mazingira na kuboresha hali ya moyo.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya heshima, mawasiliano wazi na mshikamano. Kwanza, huakikisha kila mwanachama, watimu anasikika na hisia zao zinahishimiwa. Kwani, watu wanapohisi wanathaminiwa huwa na motisha ya kushirikiana zaidi. Pili uhamasisha kubadilishana mawazo kushirikiana katika kutatua changamoto na kusaidiana pale inapohitajika. Hii husaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo kwa haraka. Mara nyingine hupanga mikutano midogo au majadiliano ya kikundi ili kuhakikisha kila mtu ana mchango wake na kila jambo linaeleweka vizuri. Kwa jumla, ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya heshima, mawasiliano bora na mshikamano, kwani hii husaidia kufanikisha malengo, kuongeza ufanisi na kufanya kila mwanachama ajisikie sehemu ya timu.